Siwezi kuishi siku moja bila teknolojia. Teknolojia naitaji sana katika kazi zangu. Teknolojia bado pia naitaji katika mambo mengi ambao nayafanya kwa kila siku. Kwa hiyo teknolojia naitaji na siwezi kuishi. Mambo mengi yatakwama kama atakosa teknolojia hata kwa siku.

Kinywaji ambacho upenderewa kikiwa cha baridi napenderea sana maji. Maji ya baridi najihisi nakata kiu kwa uwaraka na najihisi vizuri ni kinywa yare maji ya baridi. Ukata kiu kwa waraka bila wasiwasi ya kiu wa maji ya baridi.

Malengo, malengo yangu ya kazini ya mwezi huyaweka kwa kuyaainisha kwenye dayari yangu. Uyainisha maalum kwenye kitabu changu cha pembeni kwenye dayari na kuya kupitia yale ambao ninakuwa nimeyafanya kwa nyuma wapi ambapo nindisikuitimiza, wapi nilipo timiza. Kwa hiyo kupitia dayari ile ndo huwa mwongozo wangu wa kutimiza malengo ya kazi.

Namna ninavyoanza mladi mpya wa kazi, ni napitia huo mladi kabla sijaanza iyo kazi na ipitia ni juwe dhumuni la huo mladi ni nini, dhumuni na malengo wa huo mladi ni nini Kwa nini huo mladi umeanzishwa, ndo kisha huwa naanza huo mladi bila kujua mladi unataka nini na nini malengo ya huo mladi, siwezi nikaanza mladi Kwa huwa naanza napitia kwanza malengo ya mladi, dhumuni la huo mladi, mladi huwa unafanywaje kazi, ndo huwa naanza huo mladi Kwa kuchunguza kwanza, ndo huwa kisha naanza mladi uwa.

Napenda sana kuchora katuni napenda sana napenda sana kuchola katuni katuni inanifulaisha katuni zinanifulaisha sana katuni huleta maana ya vitu mba tofauti na huwa ina maana nyingi kwa hivo napendelea sana kuchora katuni.

Kitu ambacho hupenda kati ya kuandika na kuongea, napenda sana kuongea. Kuandika ni kiasi. Ila napenda sana kuongea. Nikiongea naamini nafikisha ujumbe katika hali iliyo sahihi. Nikiwa naongea naamini nafikisha ujumbe katika hali sahihi kwa mtu husika. Kuwa napenda sana kuongea.

Ujuzi inaotaji kuimarisha zaidi na itaji kuimarisha namna ya kutumia teknolojia. Kira siku teknolojia inakuwa mpya, kira siku kitu kipi ya kinazalishwa, kira siku kitu kipi ya kinavumbuliwa. Kwaio una itaji kuimarika katika teknolojia, namna ya kutumia teknolojia na namna ya kuimudu teknolojia.